Hapana, sina ndege wa kufuga nyumbani kwa sasa. Kwa wakati huu, sina kuku bata au ndege wengine ni wafuga nyumbani. Sababu kubwa ni kwamba mazingira yangu haya niruzu kufanya ufugaaji huo wa wangalifu ninaotaka. Mimi uwamini? Kwamba, kufuga ndege kunaitaji nafasi ya kutosha. Muda wa kuhudumia na usafi wa hali ya juu ilikuwepuka magonjwa au usumbufu wa watu wanaoishi karibu. Hata hivyo nina mipango wa badae wa kufuga ndege wa nyumbani. Hasa kuku wa kisasa kwa sababu naona ni njia nzuri ya kupata chakula safi na pia kuongeza kipado. Nimejifunza kidogo kusu ufugaji huo kama ratiba ya kulisha chanjo na umuhimu wa mazingira safi. Kwa hiyo kwa sasa sina ndege wa kufuga nyumbani lakini ni jambo linalo nifikiria kwa umakini kwa siku zangu za mbeli.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano. Ingawa hayakuwa mashindano makubwa sana ya kimataifa, yalikuwa mashindano yenye maana kubwa kwawangu binafsi. Nilishiriki katika mashindano yaliyo husisha ujuzi na maarifa. Hasa katika mazingira ya shule na shughuli za kijamii. Kushiriki wangu ulinipa nafasi wa kujipima, kujifunza kushindana kwa afya na kujenga kujiamini mbele ya wengine. Kupitia mashindano haya nilijifunza umuhimu wa nidhamu, maandalizi na kushirikiana na wengine. Haikuwa rahisi kila wakati. Kulikuwa na presha na wakati mwingine hofu ya kushindwa. Lakini nilitambua kwamba kushiriki pekee ni hatua muhimu ya ukuaji. Hata hapo mbele ambapo sikushinda nilitoka na somo muhimu na motisha ya kujiboresha tu zaidi. Kwa hiyo mashindano yamenisaidia kukuza uthubutu uzoefu na mtizamo chanya kuhusu changamoto.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Kuwa na watoto unipa furaha ya kipekee, kwa sababu wana moyo safi, furaha ya dhati, na maazo yasio na mipaka. Ninapocheza nao, iwe ni mchezo ya kawaida, kuimba au kuzungumza tu. Nahisi kama narudi kwenye hali ya utulivu na furaha ya asili. Pia napenda kucheza na watoto kwa sababu naona ni njia nzuri ya kujenga uhusiano, na kuwasaidia kukua kihisia na kiakili. Kupitia mchezo, watoto hujifunza kujiamini, kushirikiana, na kueleza hisia zao. Kwangu mimi, sii tu burudani, bali ni fursa ya kuwafundisha maadili mema kwa njia ya upendo na mfano. Hata nikichoka, kucheka kwa mtoto, kuna nipa nguvu mpya, na kunifanya nijisikie vizuri zaidi.

Kwa sasa sina mnyama wakufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Mawazo ya kwanza ya napokuja akilini mwangu, nikimfikiria mbwa ni mnyama mchangamufu mwa minifu na mwenye macho ya nayoonyesha uelewa. Namwona kama mnyama mwenye nguvu lakini pia mwenye upole, anapenda sana kuwa karibu na binadamu. Kwa tabia umbwa ni nayetamani kufuga ni yule anapenda kucheza kulinda na kuwa karibu na familia. Napenda umbwa mwenye mwenendo wa utii. Anesikilizia maele kezo na anaye penda kujifunza vitu vipia. Pia huwa natabia za kuchekesha kama kukimbia kwa furaha anaponiona. Kucheza na mpira au kuzungusha mkia wake bila kuchoka. Tabia hizo unifanya nicheke na kusahau mawazo mazito. Napenda mnyama wakufungwa kwa sababu hunipa falaja kihisia na hisia ya urafiki wakweli. Mnyama hawahukumu wanapenda bila masharti na wanakufanya ujiskie unadhamani. Pia ninaamini kufuga mnyama hunifundisha, uwajibikaji, huruma na nidhamu. Ndiyo maana wanyama, ndiyo maana napenda wanyama wakufugwa. Si kwa burudanitu mbali kwa mchango wao mkubwa katika ustahe wa kihisia na maisha ya kila siku.

Wakati wa baridi kali, mimi hufanya mambo kadhaa muhimu ili kujilinda na kuwa na faraja. Kwanza, napenda kuvaa nguo nzito na laku za kudumu. Kama koti, fulana zenye uzi nzito, soksi ndefu na glovu. Ili mwili usipate baridi moja kwa moja. Pia napenda kujikinga kichwa na vichwa vya miguu. Kwa sababu sehemu hizo hutoa joto muhimu kwa mwili. Pia napenda kukaa ndani au sehemu zenye joto wa muda mwingi nikitumia viti vya joto au kipochi cha joto na kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili mwili unavyopoa ujazwe joto. Wakati mwingine napenda pia kutumia burudani ya ndani kama kusoma kitabu kuangalia filamu au kufanya shughuli ndogo ndogo ili muda upite kwa haraka na kwa furaha. Zaidi ya yote napenda kujipanga kwa tahadhari kama kuhakikisha madarasa ya baridi hayazidi nguvu ya mwili wangu na kufanya kazi zangu zikamilike bila kuathiri afya. Kwa kifupi napanga kujikinga na kufurahia mambo madogo ya ndani ili baridi kali isiniletea usumbufu mkubwa.

Kwa sasa, ninafanya masomo yangu. Ninayachukulia kama kazi yangu kuu kwa sababu ndiyo msingi wa maisha na mstakabali wangu wa badae. Nimechagua masomo yangu kwa sababu nilikuwa na hamu ya kujifunza, kujijenga kielimu na kupata ujuzi kutokao nisaidia kujitegemea. Uamuzi huu haukuja ghafla, ulitokana na kufikiri. Kufikiria maisha ya mbele, ushauri kutoka kwa watu waliotangulia na pia uwezo wangu binafsi katika masomo. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu masomo yangu ni marifa ninayopata na jinsi inavyonifungua akili. Kila ninapojifunza jambo jipya nahisi kama ninapanua upeo wangu wa kufikiri na kuelewa dunia vizuri zaidi. Pia napenda pale ninapoweza kuunganisha nadhiria na maisha halisi kwa sababu unifanya nione dhamani ya kile ninachojifunza. Hata hivyo, kuna changamoto katha zinazokutana nazo. Wakati mwingine, mzigo wa masomo huwa mkubwa. Muda uonekani kutosha na presha ya kufanya vizuri inaweza kuchosha kiakili. Pia kusawazisha masomo na mambo mengine ya maisha si rahisi kila wakati. Lakini changamoto hizi unifundisha nidhamu uvumilivu na kupanga muda. Kama ningependa kubadilisha kitu, ningependa kuona mfumo wa masomo ukiwa na nafasi zaidi ya vitendo na ubunifu. Sio nadharia peke. Pia ningependa muda wa kupumzika na kujitambua uongeze kidogo ili mwanafunzi waweze kufanya vizuri bila kuchoka sana. Kwa ujumla, licha ya changamoto, ninajivunia masomo yangu na ninaamini yananijenga kwa mtu bora zaidi kwa siku zijazo.

Zoea nzuri niliyojenga ni kupanga ratiba ya kila siku. Kwa mfano, kila siku napanga muda wangu wa kusoma kazi ndogo ya nyumbani kupumzika na burudani. Kwa kuendelea kufanya hivyo, nimejenga nidhamu ya muda ambayo inanifanya nifanye mambo yangu kwa utulivu bila kusuasua. Pia, nimejenga zoea la kusoma au kufanya kazi hatua kwa hatua badala ya kujaribu kufanya kila kitu mara moja. Hii inafanya akili yangu isiwe na mzigo mkubwa na kazi zinafanyika ni bora zaidi. Zaidi ya yote, zoea hili lina faida katika kuboresha afya ya akili, kuongeza uzalishaji na kunifanya nijiskie na amani na kazi zangu. Kwa kifupi, zoea la kupanga muda na kufanya mambo kwa nidhamu ni moja zoea bora zaidi niliojenga.

Kila jioni kabla ya kulalaa, mimi ufanya mambo machache ya kawaida ili kujiandaa kwa usingizi na kueka akili yangu utulivu. Kwanza, napenda kupanga mambo ya kesho. Kama kuandika orotha ya kazi au masomo nitakayo yafanya. Ili nishuke na kuwa na utulivu wa akili. Hii ufanya nione? Kila kitu kipo katika mipangilio na kupunguza wasiwazi wa kesho. Kisha, napenda kupumzika kidogo. Hii inaweza kuwa. Kwa kusoma kitabu kizuri, kusikiliza muziki tulivu au kuangalia sehemu kupia filamu. Napenda mambo yanayoniweka utulivu na kunifanya nijisikie tayari kusingizi. Pia mara nyingine ufanya shuguli ndogo za mwili. Kama kutembea kidogo ndani ya nyumba au kufanya mazoezi madogo ya kufuta pumzi ambao unisaidia mwili kupunguza uchofu na mawazo. Mwisho kabisa napenda kweka mazingira ya kulala kwa utulivu. Kama kuondua mwanga mkali, kufunika kitanda vizuri na kwakikisha chumbo kipo safi. Kwa kifupi, kila jioni kabla ya kulala na panga, kupumzika na kuandaa mwili na akili ili kulala vizuri na kwamka kesho na ngufu na mtazamo mzuri.

Ndiyo napenda kujifunza historia, historia hunivutia kwa sababu inanisaidia kuelewa tulikotoka. Kwanini mambo yako jinsi yalivyo leo na mafunzo tunayoweza kuchukua kwa ajili ya siku zijazo. Napojifunza historia nahisi kama narudi nyuma kwa muda na kuona jinsi watu walivyoishi walivyo fanya maamuzi na changamato walizokabiliana nazo. Kitu kinachokipenda zaidi kuhusu historia ni kwamba kila tukio linasomo lake hunionyesha matokeo ya maamuzi mazuri na mabaya na unisaidia kufikiri kwa kina kabla kufanya maamuzi yangu mwenyewe. Pia napenda historia kwa sababu hunijenga kiakili na kunifanya niheshimu tamaduni, jamii na mapambano ya watu waliotutangulia. Ingawa wakati mwingine historia inaweza kuonekana ndefu au ngumu ninaiona kama hazina ya maarifa na hekima. Kwa hivyo, kujifunza historia sio tu kusoma yaliyopita bali kujifunza maisha yenyewe.

Kitu kimoja cha wema niliojenga kilikuwa pale niliposaidia rafiki yangu au mtu wa jirani katika hali ngumu. Kwa mfano nilimsaidia rafiki wangu anaitaji msaada wa masomo kwa kumfundisha kitu kilicho kwa kigumu kwa ke. Nilitumia mda wangu binafsi nikieleza kwa uvumiliu na kumsaidia kuelewa bizuri alipokuwa na furaha na kumshukuru, nilijisikia kama niliunda jambo nzuri na la maana sio kwa faida yangu bali kwa manufaa ya wengine. Tendo kama hili, linanifundisha uvumilivu, huruma na umuhimu wa kusaidia wengine bila matarajio. Pia, kinanifanya najisikia furaha ndani na kunijenga kiakili kwa sababu kuona mtu anafaidika kutoka na jitihada zako ni hisia ya utumivu na wema kweli. Ikiwa nataka.

Ndoto yangu kubwa, ni kujenga maisha yenye maana, udhabiti na mchango chanya kwa wengine. Natamani kufanikiwa kielimu na kiuchumi ili niweze kujitegemea, kusaidia familia yangu na pia kuchangia, miendeleo ya jamii kwa njia yenye, athari. Kwangu mafanikio sio tu kupata pesa. Bali ni kuwa mtu anayeheshimika, mwenye maadili na anaye fanya kazi kwa bidii, bila kusahau utu. Pia, nina ndoto ya kuendelea kujifunza na kukua kibinafsi. Kuboresha ujuzi wangu na kujiamini katika maamuzi yangu. Ningependa kua mfano nzuri kwa wengine, hasa vijana. Kuwa inazekana kufikia malengo kwa nidamu. Subira na imani. Mwishowe, ndoto yangu ni kuishi maisha yenye amani ya moyo, furaha na kuridhika. Nikijua kuwa nimeacha alama mzuri kwa watu, nilio kutana nao maishani.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kushugulikia changamoto kwa busara na utulivu. Pamoja na uwezo wa kujifunza kwa haraka na kutumia maarifa katika maisha ya kila siku. Ningependa pia kuwa na uwezo wa kuwasiliana vizuri na watu kuelewa hisia zao na kuunda mahusiano mazuri. Kwa sababu hii ni muimu sana katika maisha ya jamii na maendeleo binafsi. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na wezo kupanga muda vizuri, kuzingatia malengo na kuendelea kuwa na nidhamu hata katika hali ngumu. Wezo kama huu, ungekua kama silaha ya kila siku. Ukiniwezesha kufanya mambo ya ufanisi, kuepuka usumbufu na kupata matokeo mazuri. Kwa kifupi, ninataka kuwa na uwezo wa akili yenye busara, moyo wenye huruma na mwili wenye nidhamu. Ili niweze kuhishi maisha yenye manufaa furaha na mchango chanya kwa wengine.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli sana. Kuendesha baisikeli kwangu ni zaidi ya burudani. Ni njia ya kujiongeza afya na kupumzisha akili. Ninapokuwa kwenye baisikeli nahisi uhuru fulani napata hewa safi. Naweza kuona mazingira kwa utulivu na mawazo mengi ya siku huanza kupungua taratibu. Pia, kuendesha baisikeli hunisaidia kujiweka sawa kimwili. Hasa kuimarisha miguu, moyo na stamina. Ninapenda zaidi kuendesha asubuhi au jioni wakati hali ya hewa iko tulivu. Wakati mwingine naendesha peke yangu kwa kutafakari. Na wakati mwingine na marafiki kwa ajili ya kufurahi na kushirikiana. Kwa ujumla, baiskeli inanipa furaha afya na utulivu wa akili. Na ndio maana ni moja ya shughuli ninazopenda na ninazohitaji kuifanya mara kwa mara.

Hapana, sijewayi kujifunza kupiga gita kikamilifu. Lakini, nimewayi kufutiwa sana nacho na kujifunza mambo ya misingi kidogo. Niliaza kwa kuangalia jinzi gita linavyo shikwa, kujua chords chache rahisi, na kuelewa namna sauti hutoka unapiga nyuzi. Ingawa sikufika mbali sana, uzoefu huo ulinifanya nitambuwe kuwa kupiga gita kuna itaji subira, mazoefu ya mara kwa mara na kujitolea. Pia ulinenisha jinzi mziki unapiweza kuwa njia zuri ya kupumzika na kujieleza. Kwa hiyo ingawa sijawai kujifunza kwa undani bado ninahamu ya kujifunza zaidi siku zijazo endapo nitapata muda na fursa ya kufanya mazoezi kwa utaratubu.

Timu ninayopenda ya mpira ya kiragbi wa kimarekani ni New England Patriots. Kwa muda mrefu, timu hii imejipa sifa ya ubora nidhamu na ushindi mkubwa. Na hii ndiyo sababu kubwa inayonivutia. Sababu ninayopenda timu hii ni kwa sababu ina historia ya ushindi na inashirikisha wachezaji wenye vipaji mkubwa. Pamoja na kocha anayejua kupanga mikakati vizuri. Hii inafanya kila mchezo wa Patriots kuwa wakusisimua na wakufundisha. Na hufundisha pia thamani ya ushirikiano nidhamu na bidii. Inakumbuka mechi moja kubwa ya Patriots ilikuwa pale waliposhinda Super Bowl. Mechi yenye ushindani mkali dhidi ya timu nyingine yenye nguvu. Hii ilibaki moyo ni mwangu kwa sababu ilikuwa ushindi wa kishujaa na kila mchezaji alionyesha moyo na juhudi isiyo ya kawaida. Kuhusu mechi ninayopenda zaidi kucheza aji mugani napenda mechi za touch au flag rugby. Ambazo hazina mgongano mkali sana lakini zinajumuisha ubunifu mbinu na kushirikiana na wenzako. Hii unifanya nijisikie furaha na kushiriki kikamulifu bila hatari kubwa ya majera. Mwisho, ninafuraia sana na kuhisi msisimuko mkubwa wakati timu yangu inapocheza. Hisi kama kila mchezo, ni changamoto na burudani kwa wakati mmoja. Na ushindi au hata kushiriki kwa bidii hufanya nijiskie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Ni hisia furaha, mshikamano na shauku ambayo haiwezi kulinganishwa na kitu kingine.

Mtu alienifundisho jambo umuhimu sana ni mwalimu wangu wa shule. Nilimjua kuwa si tu kuelimisha masomo, bali pia kunifundisha madili nidhamu na jinzi ya kushugulikia changamoto kwa mfano aliniambia mara. Nyingi kwamba kila jambo unalolifanya kwa bidii na moyo wako wote, matokeo yake yatakuwa mazuri. Hii ni somo ambalo limebaki moyoni mwangu hadi leo. Pia alionesha jinsi ya kupanga muda vizuri, kushirikiana na wengine, na kuwa na uvumilivu wakati mambo hayaendi vizuri, nilijifunza kutoka kwake siyo kwa maneno tu, bali pia kwa mfano wake wa maisha. Kwa kweli, somo hili limekua nguzo ya maisha yangu, linanifanya nijitahidi kila siku, nisi sahau malengo yangu na kushugulikia changamoto kwa mtazamo chanya kwa kifupi mwalimu huyu aliniweka kwenye njia sahihi ya kufanya mambo kwa busara ya moyo mzuri.

Ninaandaa ripoti ya kazi kwa mpangilio na utaratibu unao nisaidia kila mtu kuelewa matokeo ya kazi. Kwanza napanga mawazo yangu na kujua lengo la ripoti. Ni nini nataka kuwasilisha na nani atakaye soma. Hii husaidia ripoti isije kuwa ndefu au isio na mipangilio. Kisha huanza kwa utangulizi mfupi unaoeleza kazi iliofanyika muda na malengo yake. Baada ya hapo, huandika maelezo ya kina ya kazi, hatua kwa hatua, jinsi ilivyofanywa, changamoto zitakazo jitokeza na suluhisho zitakazo tumika. Mara nyingi pia huwa huwekwa takwimu mifano au picha ili kufanya ripoti iwe rahisi kuelewa. Mwisho kuhitimisha kwa kuweka mapendekezo au matokeo yanayoweza kusaidia kazi zinazofuata au kufanya maamuzi. Kabla ya kuwasilisha ripoti haikagui mara mbili ili kuhakikisha hakuna makosa ya kisarufi, hesabu au mantiki. Kwa kifupi, ripoti yangu huandikwa kwa mipangilio kina na uwazi. Na inalenga kufanikisha mawasiliano bora kuhusu kazi inayofanywa. Ili kila anayesoma aweze kuelewa kwa urahisi na kutumia taarifa hizo.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye migahawa, midogo au maeneo tulivu yaliyo safi na yenye huduma nzuri. Ninapoendelea sehemu ambazo chakula kinapikwa kwa usafi, kina ladha ya nyumbani na wa hudumu ni wa karimu. Mara nyingi napenda kula migahawa ya karibu au maeneo ya wazi kama bustani au sehemu zenye mandhari nzuri. Kwa sababu mazingira yake unifanya njisikie huru na kutulia. Napendelea pia sehemu zisizo na kelele nyingi ili niweze kufurahia chakula changu kwa utulivu au kuzungumza vizuri na nilie naye. Kwa ujumla, ninachodhamini zaidi ni anasa nyingi bali si usafi utulivu na ladha ya chakula. Kwani mambo haya hunifanya nifurahie kula nje ya nyumbani kikamilivu?

Napendelea kusoma kuliko kuandika, ingawa vyote ni muhimu kwangu. Kusoma hunipa nafasi ya kijifunza mambo mapya. Kupanua mawazo, na kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Ninapokuwa nasoma, nahisi kama nafungua ulimwengu mpya wa maarifa na mawazo. Kuandika pia nakupenda, hasa pale zinapotoka kutoa wazo yangu au kueleza kile nilichojifunza, lakini kunahitaji muda na umakini zaidi. Kusoma hunijia kwa urahisi zaidi na hunifanya nijisikie huru na kutulia. Kwa kifupi kusoma ndicho ninachopendelea zaidi lakini kuandika hunisaidi kukamilisha kile ninachopipata kupitia kusoma.

Wakati nina furahi, najifurahisha kwa njia kadhaa. Kwanza, napenda kusema, kuseka na kucheka bila kikomo. Kwa sababu kucheka, hunionyesha furaha yangu kwa mwili na roho. Mara nyingi, napenda kushirikiana na marafiki au familia. Tukicheka, kuzungumza au kufanya jambo nzuri pamoja. Kwa hii, huongeza furaha yangu zaidi. Pia, wakati mwingine najifurahisha kwa kufanya shughuli, ninazopenda peke yangu. Kama kusoma kitabu kizuri, kuendesha baisikeli, kuangalia filamu, au kufurahia mziki ninayopenda. Hi hunisadia kubaki tulivu na kufurahia kila muda, kwa furaha. Kwa kifupi, wakati ninafurahi najifurahisha kwa kucheka, kushirikiana na wengine na kufanya mambo ninayopenda ili hali ya furaha, iweze kuendelea na kunifanya nijisikie hai na mwenye nguvu zaidi.

Ndiyo nahimiza ushirikiano katika timu. Kwa maoni yangu, ushirikiano ndiyo msingi wa mafanikio ya timu yoyote. Wakati kila mtu anashirikiana, kuzungumza waziwazi na kusaidiana, kazi inakamilika kwa haraka na kwa ubora zaidi kuliko mtu mmoja anapojitahidi peke yake. Pia kushirikiana kunasaidia kujenga uhusiano mzuri, kuondoa migogoro na kuimarisha morali ya timu. Kwa mfano ninapohimiza kila mtu kutoa mawazo yake na kushirikiana kila mmoja anahisi kuthaminiwa na kuchangia. Na matokeo huwa bora zaidi. Kwa kifupi ushirikiano ni silaha ya timu. Na mimi hufanya juhudi kuhakikisha kila mtu anashirikiana. Anaelewana na kazi inakamilika kwa usahihi na furaha ya pamoja.